Ndio, napenda asali hasa kwa sababu ni tamu, asilia na ina manufaa mengi kwa afya. Kwa kawaida, hupenda kuitumia kama kitamu mbadala wa sukari kwenye chai au uji na wakati mwingine huiweka kwenye mkate wa kawa au pamoja na matunda ili kuongeza ladha kitu ninachokipenda zaidi kuhusu asali ni ule mchanganyiko wa utamu na harufu yake ya kipekee pamoja na imani kwamba ina virutubisho vinavyo saidia mwili kama kupunguza mafua na uchovu pia ni nadhamani kwamba asali mara nyingi hutengenezwa kwa njia ya kijadi na inahusishwa na mazingira ya asili na ufugaji wa nyuki jambo linalofanya ionekane ya kipekee na yenye dhamani. Kwa ujumla asali kwangu si tu kitamu cha chakula, bali pia ni sehemu ndogo ya mtindo wa maisha, wenye afya.